Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii hasa vijana katika hizi inchi zetu za kiaafrika ni kuhakikisha kila nyumba inaweza kupata nguvu za umeme, pia kuhakikisha kila nyumba inaweza kupata afya bora, pia kuhakikisha kila nyumba kila mwanafunzi au mtoto wa nyumba aweze kupata elimu ambayo ni bora.

Mi hupenda sana ya uchoraji, kuchora hasa, kuchora hawa, wabunge, kuchora wanasiasa, kuchora mimea, kuchora wanyama, kuchora ndege, haswa kuku. Mi hupenda kuku zaidi, kuku hunisaidia, huu mi hupenda kuku zaidi kwa sababu kuku ukimla ni mtamu, hufanya mwili pia ukawezebkuchangamuka.

Kile ninachofanya kuhakikisha matumizi ya plastiki yameweza kupungua hasa katika kijiji changu ni kuelimisha watu madhara ya plastiki ni kuambia inaweza kuharibu mazingira na kufanya mazingira yanakuwa machafu. Sababu miinikipata plastiki mi huwa nazichoma zote na nakusanya naenda kutupa kule mbali.

Mi hupendelea kitanda kinzuri. Kwa sababu, najua usiku ni mahali, usiku ukishafika lazima mwili wako ukaeze kuupumuzisha. Kwa baada ya kufanya kazi ngumungumu wakati wa mchana. So, minae nitapenda kile kitanda ambacho ni kinzuri. Usingizi utakuja na utakuwa mzuri, nitaweza kupumuzisha mwili wangu na kuhakikisha asubuhi naamka nikiwa salama mwili haujachoka.

Wakati wangu walikizo mi hukahakikisha kwamba naweza kujishughulisha na mambo yale muhimu amba watasaidia ubongo wangu. Ndiyo wakati nitakaporudi kazini nikaweze kuwa imara. Nikaweze kuwa imara zaidi kuhakikisha nafanya kazi yangu vizuri. Nikuwa pia mcheshi kuhakikisha pia nimekuwa mchangamufu pale kazini. Asa ndiyo inafanya unisaidia zaidi katika likizo yangu.

Ndio, mimi hupenda kucheza ngoma, haswa zile ngoma ambazo zinazoweza pigwa au zile za kitamaduni ambazo hupigwa katika matanga, usiku, mimi huzicheza zaidi, pia mimi hupenda, huku kwetu tunazita mudundo au mudundo matangani, ambao mimi hunisaidia kabisa, na pia mimi hunisaidia huwananengusha kiuno kiuno kabisa, pia ukiwaona wadada jinsi wanavyocheza, hizo ngoma zinakufuraisha kabisa.

Ndiyo, mi ni mfugaji au mkulima mkubwa zaidi, nina wanyama tofauti tofauti na ngombe, nina hawa ndege ambao ni kuku, nina tausi, batamzinga, wote ninao ambao ni nawapenda zaidi kwa sababu pia ukiweza kula kuku kuku ni mutamu, pia ngombe nae hunipa maziwa mengi zaidi na pia kuweza kunipatia mbolea.

Kile nachofanya kuhakikisha kazi nimekamilisha kazi yangu ya kila wakati ni kuweka tu bidii, bidii ndiyo msingi bora ambao unasaidia mtu yeyote au kiumbe chochote kuweza kukamilisha kazi yake wakati unaofaa au kuhakikisha siku ambayo umepatiwa na mdosi wako haijaweza kupita kabla ya wakati.

Ndiyo, huwa napigia kura hasa katika taifa langu la Kenya. Kwanza mwaka ujao, hili suwali nimelifurahia sana. Kwa sababu mwaka ujao, nchini Kenya kutakuwa tunapigia kura zetu na pia mimi nishasa ajiliwa kama mpiga kura, ntahakikisha naweza kutumbikiza kura yangu, mahali ambapo inafaa kumchagua ule kiongozi ambaye atakaifa katika inchi yetu ya Kenya.

Mchezo ya ubao nayo mi sipendi kabisa. Mchezo ambbao napenda ni wa miguu tu mpira wa miguu. Ndiyo mchezo ambao mimi naufurahia sana kutoka utotoni. Nimeifurahia sana iyo mchezo ya miguu. Lakini ya ubao hiyo mi sipendelei kabisa. Napenda ya miguu. Mpira wa miguu.

Ndiyo mimi napenda kutazama haswa mpira wa miguu kwanzia nchini mwangu kenya mimi napenda timu ambayo inaitwa AFC Leopard kule ughaibuni mimi napenda timu inaitwa Arsenali ambayo pia hunipendeza zaidi jinsi wanavyo cheza pale mpira. So hufanya mimi kila wakati kueza kulipia video ili niweze kutazama hiyo michezo.

Kwa sababu macho yangu huwa na shida kidogo, mi hupenda ile mwanga wa kati, mwanga wa kati kuhakikisha, nikiwa na mwanga wa kati macho yangu hayatanisumbua zaidi, nitaweza kuwa na wepesi wa kuweza kufanya nini, kuona au kutazama kile ninacho soma, hasa katika simu mi huweka mwanga wa kati.

Zana za digitali ambazo natumia kila siku ni kutumia simu kwa mawasiliano hapa na pale, kutumia kompyuta, kutazama video, kutumia kutumia saa za kisasa kuweza kumisaidia kutazama au kujua ni wakati upi nafaa kuwa mahali fulani, au pahali fulani, hivo na hivo.

Swali nzuri zaidi, umeme unapokatika mimi huwa nahangaika zaidi kwa sababu shughuli zangu huwa zimefika mwisho au za kisiku kwa sababu unajua shughuli zangu za kila wakati, hutegemea kuwa na nguvu za umeme hapo karibu, ndio niweze kupata faida, lakini hasa umeme unapoenda mimi huhuzunika zaidi na kupata changamoto kubwa.

Kazi naweza kushiriki kazi gani mi napenda kazi ya teknolojia uvumbuzi zaidi Ndiyo kazi naweza penda zaidi. Labda naweza kueleza jinsi nilivyo chagua hii kazi niliweza kuchagua kwa sababu ya ule binamu yangu ndiyo aliweza kunidekeza hakuniambia hii kosi ni nzuri zaidi. Je nakumbuka kitu kinacho kipenda zaidi ndiyo shika shika tarakilishi pale kompyuta pale ndiyo napenda zaidi changamoto nazo pita pata. Ni kama vile ukosefu wa nauli kila wakati ninapoamka asubuhi kuenda kazini pia inanipa changamoto zaidi. Pia ningependa kubadilisha kitu gani katika kazi yangu kile nachoweza kubadilisha ni kufanya maneno kwa zile njia za kitambo na niweze kufanya maneno kwa njia kisasa.

Ndiyo, samaki najipenda zaidi, samaki mi huipenda zaidi, unajua pia samaki huongeza madini yale ya protini ambao saidi ya mtu pia huweza kunona zaidi na kuwa afya njema. Nakumbuka daktari aliniambia niwe nikikula samaki kwa wingi, kuhakikisha naeza kuepuka na magonjwa yale mbali mbali. Pia nakumbuka nikuwa mdogo nilikuwa naambiwa jamani nile samaki zaidi ili nikaeze kuwa mwerevu shuleni.

Wazee wangu wana mahusiano mazuri zaidi na wao, ile mahusiano ya kuweza kuelewana, hapa na pale, pia kuwaele, kimbilia kwao ninapohitaji ushauri, kwa sababu najua wanasema waswahili, palipo wazee hakuharibiki jambo kabisa, kabisa, kabisa, kabisa,

Swali lako halijaweza kukamilika zaidi lakini nikielewa vizuri ni kipawa gani ambacho nafaa niko nacho. Mi kipawa nilicho nacho ni cha kucheza mpira mpira wa mguu ni mpira ambao ni kipawa ambacho nimeweza kukigundua nilipokuwa mdogo zaidi pale katika shule ya msingi ni kwa sababu nilweza kuhakiki kuhakilisha shule ya msingi katika mchezo mbali mbali pale.

Ndio, mi ni mwanablogu jamani, lazima nikaweze kupenda yale maoni ya mtandaoni, kuweza kunisaidia, kuhakikisha naimarika wapi, na wapi ambapo nimeweza kugonga ndipo, mi hupenda zaidi, kwa ufupi mi hupenda zaidi kusoma maoni mtandaoni, ni jambo nzuri zaidi.

Harufu ninayoipenda ni ile inayonukia manukato mazuri yale ya maua ya mwembe, hayo manukato huwa mazuri zaidi, mi huyapendea, hunipendeza zaidi. Pia ninaposikia yakinukia jamani, mi huwa nasikia tu niko salama kabisa, nasikia tu ni kama nimegonga, ndipo ndipo.

Ndiyo napenda kucheza na watoto lakini wale watoto ambao chokozi mimi siwapendelei mno huwa naona ni kama wana tabia mbovu au wamepotoka kimaadili kidogo. Ndiyo maana pia kuna wale ambao siwapendelei wale ambao wamepotoka kimaadili hao wale ambao hawajafunzwa tabia njema na wazazi wao. Lakini kama mtoto ana tabia nzuri jamani, mimi hupenda kucheza na wao zaidi zaidi mno.

Ndiyo, mimi upenda maoni kutoka katika wenzangu, haswa ninapoafanya jambo fulani kuhakikisha, pia wajua hua elewa maoni huhakikisha mtu, anaweza kujimarisha mno, kufanya mtu huwa awe wa hadhi ya juu, anajimarisha hapa na pale, huhakikisha jambo fulani ambalo lingeweza kuwa baya, kupitia kwa maoni linaweza kuwa nzuri.

Mahali pa kihistoria ningeweza tamani kutembea ni pale panaitwa au pale kule kule misri, misri pale, waenda kuterepelea pale maeli pa kuwatazama akina ferao, wale viongozi walio kuwa kitambo, hiyo ndio mahali ningeweza kutamani kutembea zaidi.